Lugha gani ungependa kujifunza, lugha ya lugha ya kiitaliano. Ungependa sana kujua lugha au kijerumani sababu mimi naishi Mombasa Pande za kosti. Na sana sana wazungu wengi wanakuja wa lugha tofauti wa nchi tofauti. Na unapata sio wengi wanajua kizungu kwa hiyo ningekua najua lugha yao ningekua naweza waongelesha. Nisaidie kuwaonyesha nchi yetu nzuri vile ilivyo takuta. Sasa ningekua naweza penda sana kujua hizo lugha zingine za nchi zingine tofauti naam.

Kinywaji gani unachopenda kunywa asubuhi. Napenda kunywa chai au kahawa au juisi. Naam, hizo tatu. Chai, kahawa, ama juisi lakini sasa, wakati mwingi nimeunywa chai. Sababu chai ndio iko karibu na chai ni rahisi kutengeneza. Ni majani tu na sukari na maziwa. Na maji na moto wa kutengenezea. Hizo tu usha tengeneza chai yako mbio mbio haraka haraka usha maliza kama una haraka za kuends kazini wewe enda enda ukiwa freshi ukiwa umechangamka. Chai inasaidia sana kuchangamsha mwili asubuhi. Pia kahawa lakini kahawa pia kidogo ni ngumu kupatikana. Ni ya bei ya juu kiasi. Chai ndio inapatikana kwa urahisi.